Kupunguza matumizi ya plastiki njia ninazo tumia ni kwa kubadili ununuzi ya bidhaa kama hizo Kwa kununua bidhaa ambazo si za plastiki na kwa njia nyingine Nikufatulia mambo ya kuitumia na kurejelea kwa kimombo tunaita recycle hizo ndizo njia ninazo tumia.

Sikukuu nimesharekea kwa kushiriki pamoja na familia, kujihusisha katika tamasha, kwa kusharekea, kuji kukula, kukuwa pamoja na familia, kwa hakika sikukuu, nisiku ambayo imekuwa ni siku njema sana, na nimefurahia kusherekea pamoja na familia, kushinda nao na pia nakuwa mda mzuri nao, nimesherekea sikukuu vizuri sana.

Kwa hakika wateja ni watu wa maana sana, watu ambao wanakusaidia kwa kazi, watu ambao wanafanya biashara yako inakuwa, na kwa hivyo wateja wangu mimi huwashughulikia kwa kuhakikisha kuwa nawapa kipao mbele kwa kila jambo ambalo wanataka niwafanyie. Wateja wangu mimi huhakikisha kwamba wao wanakuja kwanza, ninawashughulikia wa kwanza na kuwaenzi sana wateja wangu.

Mwezi ninaopendo zaidi, huu mwaka ni mwezi wa disemba. Kwa sababu ni mwezi wa sherehe, mwezi ambao unawafanya watu kukutana, ni mwezi ambao unajumuisha mambo mengi, na ni mwezi ambao unakuja mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ni mwezi ambao unapendwa sana zaidi na watu, na ni mwezi ambao huja mwisho wa mwaka, kujumuisha watu na kufuata watu wakifanya mambo yao.

Ningependa kutembea mji wa Dubai, huo ndio mji ambao unapendwa zaidi na watu. Ni mji ambao watu hupenda kuenda kununua vitu vyao huko. Na huwa ina vitu vya dhamani sana. Ni mji ambao unakaa vizuri ni mji ambao unapendeza na kwa hivyo mji ambao ningependa kutembea duniani ni Dubai.

Mawazo yangu kuhusu kahawa au chai, kwa kawaida ni napenda chai zaidi ya kahawa na hii chai huwa kwa mara nyingi na inandaliwa asubuhi na vitu ambavyo na ongezwa ni majani na maziwa na wakati mzuri kupenda kuinywa chai ni ya asubuhi na hiyo ndo muda ambao napenda kuunda, kuitengeneza na kukunywa chai.

Jambo lina lo nifanya ni pumzike au nitulie sana sana baada ya mambo mingi, baada ya kazi mingi, kazi ya siku ni kutulia tu na kulala Baada ya mambo mingi nitatulia na kulala na hicho ndicho kinacho nifanya niweze kupumzika wakati wa mawazo mengi na ninaweza kupumzika kwa kukulala kama tisali moja na nitakuwa vizuri.

Mchezo unaopendwa zaidi ni mchezo wa kandanda, mchezo mpira wa miguu, mchezo wa soka, ndio mchezo unaopendwa zaidi, na uhusisha wachezaji kumi na moja kila upande, na huchukua zaidi ya saa moja, na dakika thelathini kuchezwa, ni mchezo ambao unapendwa na watu, na ni mchezo ambao hadi mimi naupenda.

Makosa kazini ni jambo la kawaida kutokea kazini na kwa hivyo makosa kazini kushughulikia ni kujua kina au chanzo cha makosa hayo na kuketi chini kuzungumza pamoja na wenzako na kujua jinsi shida hii inaezatatuliwa na inaeza leta suluhisho katika makosa ambayo ni kawaida kutokea kazini.

Video mtandaoni, mimi utazama video mtandaoni either kwa mtandao wa TikTok au mtandao wa YouTube, video zangu mingi hukua kuhusu mamba ya afya na mimi hutazama katika mitandao ya TikTok na mitandao ya Facebook na mitandao ya YouTube.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ushauri wa kujituma, ushauri wa kutokata tamaa katika maisha Ushauri wa kuwa na mawazo ambayo ni ya kumsaidi ya mtu kwenda, si mawazo ya kumrudisha mtu nyuma, ushauri ambayo ningependa kuwapa watu wengine ushauri wa kujituma na ushauri wa kupenda kufanya mambo mazuri.

Kuoga maji moto ni jambo la kawaida. Na pia ninapenda kuoga maji moto. Wakati ambao kuna baridi, wakati ambao ni wakati ambao mwili huwa ni gumu sana kutumia maji baridi. Mimi wafadhalisha kuoga na maji moto. Ndiyo ninapenda kuoga na maji moto.